Wakati wa furaha, kwangu ni furusa ya kipekee ya kuunganisha moyo wangu na ulimwengu unaonizunguka. Mimi hujifurahisha kwa kutabasamu kwa dhati na kwa kushiriki kicheko na marafiki au familia. Kwangu, mimi umoja huongeza ladha ya ushindi. Mara nyingi, mimi hupenda kusikiliza muziki mchangamfu unao akisi hisia zangu au hata kucheza kidogo achilia ili kuachia nishati ya hiyo chanya. Pia, mimi huchukuwa muda mfupi wa utulivu kutafakari na kutoa shukrani kwa baraka nilizo pata. Jambo ambalo hunipa amani ya ndani. Kula chakula ninacho penda au kutembelea sehemu tulivu yenye mandari nzuri husaidia kuimarisha kumbu kumbu hiyo njema moyoni mwangu nikijipongeza kwa hatua yoyote niliyopiga.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani kwangu ni sebuleni, kwani ndicho kitovu cha amani na maingiliano ya kijamii. Kinachofanya chumba kipendeke, ni mandilisha makubwa yanayopitisha mwanga na asili. Wa asili wa jua na sofa, laini zinazonikaribisha kupumzika baada ya kazi ngumu. Nikiwa hapa, mimi hupenda kusoma vitabu, kutazama makala za kuvutia au kufurahia mazungumzo ya kina na wapendwa wangu. Huku tukinywa chai ndani ya chumba hiki, mimi huhisi utulivu mkubwa, faraja na hali ya usalama inayofanya moyo wangu utulie. Ni mahali ambapo mimi hujisikia huru kuwa nafsi yangu halisi nikizunguka na kuzungukwa na kumbu kumbu nzuri za picha za familia ukutani.

Mimi hutumia wastani wa sane hadi tano mtandaoni kila siku nikigawanya muda huo kati ya majukumu ya kikazi na mapumziko ya kibinafsi. Asubuhi mimi huanza kuangalia balua pepe na habari muhimu ili kujua kinacho endelea ulimuenguni. Jambo ambalo huchukua kama saa moja wakati wa mchana, mimi hutumia mitandao kwajiri ya utafiti na mawasiliano ya kiofisi. Jioni ndipo mimi hujivinjali kwa kutazama video fupi za kusisimua au kuwasiliana na marafiki kwenye mitandao ya kijamii. Ingawa ulimwengu wakidigitali unavutia mimi hujalibu kueka mipaka ili kuhakikisha kuwa ninamuda wakutosha wakupumzika na kufurahia maisha halisi inje ya kioo cha simu.

Mimi hupendelea zaidi kuandika kwa kutumia kompyuta kwa sababu ya kasi, ufanisi na urahisi wa kusahihisha makosa papo hapo bila kuharibu mpangilio wa kazi yangu. Katika ulimwengu wa sasa wa kidigitali kuandika kwa kibonyezo hunisaidia kuweka mawazo yangu katika mtiririko mzuri wa kushiriki habari kwa haraka zaidi na watu wengine. Hata hivyo, kuna wakati ambapo mimi hutumia kalamu na karatasi kwa ajali ya kuandika kumbukumbu fupi au mipango ya haraka kwani kitendo cha kuandika kwa mkono huchochea ubunifu na hisia za kipekee moyoni. Licha ya uzuri wa maandishi ya mkono, kompyuta inabaki kuwa chombo changu kikuu cha kazi, kinachoniwezesha kuwa na tija na mpangilio mzuri wa nyaraka, zangu zote muhimu kila siku.

Kila mwisho wa mwezi, mimi hutenga muda wa utulivu ili kutafakali mafanikio na changamoto zilizo pitia kabla ya kuweka malengo mapya kikazi. Mimi huanza kuainisha vipaumbele vitatu vikuu ambavyo nataka kuvikamilisha. Nihakikisha kuwa ni malengo yanayo pimika na yenye uhalisi. Ili, nisielemewe mimi huya gawa malengo haya makubwa kuwa kazi ndogo ndogo kaliza kila wiki ambazo na weza kuzifuatilia kwa urahisi kwenye kalenda yangu. Utaratibu huu unanisaidia kubaki na mwelekeo na thabiti kuthibiti muda wangu vizuri na kunipa motisha ni napo ona maendeleo ya hatua kwa hatua. Ninahisi amani na utulivu mwingi ninapo jua kuwa ninampango kazi madhubuti unaongoza juhudi zangu za kila siku kuelekea ufanisi.

Malengo yangu makuu ya kazi ni kuendelea kuendeleza utaalamu wangu katika teknolojia ya kisasa na kuwa kiongozi mbunifu wa anaye toa suluhisho kwa matatizo magumu ya kijami. Nataka kuhakikisha kuwa kila mradi ninao hufanya unaleta tija na mabadiliko chanya kwa watumiaji wangu ili kufikia hayo na jitahidi kujifunza ujuzi mpya kila siku na kujenga mahusiano dhabiti ya kikazi na wenzangu. Na wenzangu, ninapofikia malengo haya mimi huhisi kuridhika sana na kupata motisha ya kujiwekea malengo makubwa zaidi. Kufanya kazi kwa bidii uwaminifu na nidhamu ndiyo msingi inayo nisaidia kupiga hatua kuelekea kilele cha mafanikio ninayo yatamani. Huku nikiacha alama ya kudumu katika sekta yangu ya kitaaluma.

Programu ya simu ninayotumia kila siku bila kukosa ni whatsapp. Kwani, hicho chombo kikuu kinachounganisha maisha yangu na ya kijamii na kikazi kwa haraka na ufanisi. Kupitia programu hii, mimi huweza kutumia ujumbe mfupi, picha na nyaraka muhimu kwa wenzangu. Jambo linalofanya mawasiliano yawe rahisi sana. Pia, mimi hutumia sehemu ya whatsapp kuona yanayojiri kwa marafiki zangu na kushiriki matukio yangu ya kila siku. Sababu kubwa inayonifanya nipende programu hii ni uwezo wake wa kufanya simu za video zinazonifanya nijihisi niko karibu na wapendwa wangu hata kama tuko mbali kijiografia. Ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kidijitali inayorahisisha kila hatua ninayoipiga.

Kinywaji cha balidi ninacho kipenda zaidi ni juisi ya mbichi ya maja mchanganyiko hasaa ile inayojumuisha embe nanasi na tunda la pasheni. Hakuna kitu kinacho burudisha zaidi ya glasi ya juisi balidi baada ya mchana mlefu wa kazi chini ya jua kali. Kinachofanya kinywaji hiki kuwa cha pekee ni uiano kamili katika kati ya utamu wa asili na uchachu kidogo ambao huamsha ladha zote kinywani mwangu. Mimi ufulahia kuinywa nikiwa nimepumzika nje nikitazama mandhali tulivu kwani inanipa hisia ya upya na nguvu. Kinywaji hiki si burudani tu kwa mwili, bali ni zawadi ndogo ya asili, inayojitunuku kila ninapohitaji muda wa utulivu na fulaha.

Mimi hupendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko kutumia gazeti la karatasi kwa sababu ya kasi na ala urahisi wa kupata taalifa mpya kila dakika. Katika ulimwengu wa sasa unaokwenda kasi, kuwa na uwezo wa kupata habari za kimataifa na kitaifa moja kwa moja kwenye simu yangu kunanifanya niwe na ufahamu wa kutosha wakati wowote na mahali popote. Mtandao unanipa fursa ya kusoma vianzo mbali mbali, kutazama video za matukio na hata kufuata maoni ya wachambuzi tofauti kwa wakati mmoja. Ingawa nakumbuka harufu ya kipekee ya wino wa gazeti, ufanisi wa kidijitali unanisaidia kuokoa muda na karatasi jambo ambalo ni rafiki zaidi kwa mazingira yetu ya sasa.

Ingawa ujana una kumbukumbu nzuri za uhuru na nguvu nyingi, mimi binafsi singe penda kurudi huko kwa kudumu. Naifurahia hatua niliyo nayo hata sasa kwa sababu imekuja na hekima utulivu wa akili na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kulingana na uzoefu wa maisha. Ujana mara nyingi huambatana na mahangaiko ya kutafuta utambulisho na presha ya kujenga mstakabali, hali ambayo inaweza kutia wasiwasi mwingi. Hivi sasa, ni nadhamini amani ya ndani na kutosheka na kile nilicho nacho. Huku nikijua jinsi ya kukabiliana na changamoto kwa ujasiri zaidi. Kwangu mimi, kila hatua ya umri ina uzuri wake na ninafurahia kukua na kujifunza mambo mapya kila siku badala ya kurudi nyuma.

Mimi upendelea kufanya kazi na wengine badala ya kufanya kazi peke yangu. Kwani, ninaamini katika nguvu ya ushirikiano na kubadilishana mawazo kufanya kazi katika timu. Kunanipa funzo ya kujifunza mitazamo mipya na ujuzi ambao ningeweza kuupata nikiwa peke yangu. Tunapofanya kazi pamoja changamoto ngumu huwa nyepesi kwa sababu kila mmoja anachangia kipaji chake kuelekea lengo moja. Hali hioi pia hujenga mazingila ya kutiana moyo na kuajibika. Jambo ambalo huongeza tija na ubunifu kazini. Ingawa kuna wakati unahitaji utulivu wapekee wa pekeako kutafakali mafanikio makubwa na ya kudumu mara nyingi hupatikana kupitia umoja na mshikamano wa dhati na wenzako.

Ndiyo, nimeshiriki katika kazi ya kujitolea mara katha na kila mara imekua uzoefu wenye kuelimisha na kunitosheleza, moyoni kwa kutoa muda na ujuzi wangu kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Nimejifunza dhamani ya unyenyekevu na umuhimu wakusaidiana kama jamii moja. Mara nyingi, mimi hujitolea katika vituo vya kuwatoto yatima au kusaidia katika miladi ya usafi wa mazingila. Jabo linanonifanya nijihisi kuwa tijia na mchango wa maana kwa ulimwengu. Kazi hizi za kujitolea zimenisaidia kujenga mahusiano mapia, kukuza huluma na kuthamini baraka, ndogo ndogo nilizo nazo maishani mwangu. Hakika, ni njia bola ya kurudisha fadhila kwa jamii huku nikijenga nafsi yangu kwa kuwa bola zaidi.

Katika kushugulikia wateja, mimi huwa amini kuwa ufunguo wa mafanikio ni kusikiliza mteja kwa makini na kuwa mnyenyekevu hili kuelewa hitaji lake halisi. Mimi huwanza kila mazungumzo kwa salamu ya kirafiki na tabasamu nikitengeneza mazingira ya kuaminika na amani. Ninapo kutana na changamoto au malalamiko mimi hubaki mtulivu na kutoa msa masuluhisho ya haraka na yenye tija. Huku nikionyesha huruma ya dhati kwa hali anayo pitia mteja. Lengo langu kuu ni kuhakikisha kuwa kila mtu anae hudumiwa nami anaondoka akiwa amelidhika na kujisikia mwenye thamani mawasiliano ya wazi na uwadilifu ni nguzo zinazo ni saidia kujenga mahusiano ya kudumu na wateja.

Mimi hupenda sana kufanya kazi kutokea nyumbani kwa sababu kunanipa uhuru wa kupanga mazingira yangu ya kazi kulingana na mapendeleo yangu binafsi. Kufanya kazi nyumbani kunaniokoa muda mwingi na gharama ambazo ningetumia kusafiri kila siku kuelekea ofisini. Jambo linalonifanya nianze siku nikiwa na nguvu na utulivu zaidi. Katika kona yangu utulivu, mimi huweza kuzingatia majukumu yangu kwa umakini mkubwa bila usumbufu wa kelele za ofisi. Jambo ambalo huongeza tija na ubunifu wangu. Aidha, hali hii inaniruhusu kuwa na uwiano mzuri kati ya kazi na maisha ya kifamilia. Nikiwa na uwezo wa kupata chakula cha mchana nyumbani na kupumzika kidogo inapobidi. Kwangu mimi, nyumbani ndipo mahali ambapo weledi na faraja hukutana.

Ndiyo, nimeshiriki katika shughuli ya, za kilimo mara kadhaa na kila mara imekuwa uzoefu wa kuelimisha na kunitia unyenyekevu. Hakuna kitu kinachoridhisha zaidi kama kuandaa ardhi kupanda mbegu ndogo na kushuhudia maajabu ya asili jinsi mmea unavyokua hadi kufikia hatua ya kuvunwa. Kilimo kimenifundisha uvumilivu wa dhati na nidhamu kwani mazoeo mazao yanahitaji utunzaji wa kila siku ili yastawi vyema. Pia, nimegundua kuwa kufanya kazi shambani ni aina nzuri ya mazoezi ya mwili na njia bora ya kupunguza msongo wa mawazo kwa kuungana na ardhi kila ninapokula, bonga au matunda niliolima mwenyewe. Mimi huhisi furaha kubwa na udhamini wa kipekee kwa chakula kilichopo mezani.

Matumizi yangu ya simu ni sehemu kubwa ya maisha yangu ya kila siku. Ambapo mimi hutumia wastani wa saa nne kwa ajili ya mawasiliano na kazi. Programu ninayotumia zaidi ni whatsapp kwa sababu inaniwezesha kuungana na familia na marafiki kwa urahisi popote walipo. Na kumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ndogo na ya vitufe, lakini sasa simu janja inanisaidia kurahisisha kazi kwa kutumia kutupa ulimwengu wote kiganjani mwetu. Ingawa ni muhimu mimi huamini kuwa muda mzuri wakuizima ni saa moja kabla ya kulala ili kuipa akili mapumziko ya kutosha na utulivu. Matumizi yenye usawa hunisaidia kubaki na tija bila kupoteza muda mwingi usio na lazima.

Mimi hupendelea zaidi kucheza michezo kuliko kuitazama tu kwenye televisheni kwa sababu inanipa fursa ya kuimarisha afya yangu ya kujenga hali ya ushindani. Napenda sana kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu jioni. Kwani, shughuri hiyo inaniwezesha kutoa msongo wa mawazo na kuongeza umoja katika timu yetu. Ingawa kutazama michezo ya kimataifa kunanisisimua na kunifurahisha hisia ya kuwa uwanjani na kushiriki moja kwa moja katika ushindi haina kifani. Kwangu mimi, michezo ni sehemu muhimu ya maisha inayojenga nidhamu, uvumilivu na furaha ya kweli. Hakika, hakuna kitu kinacho burudisha akili na mwili kama kushindana kwa haki na kufurahia kicheko na wenzako baada ya mchezo mkali.

Katika juhuri za kuliinda mazingila yetu, nimejukua hatuwa kadhaa ya madhubuti kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, kila ninapoenda sokoni au dukani mimi hubeba mfuko wangu wa kitabaa ili kuepuka kuchukua mfuko mipia ya plastiki. Pia, nimeacha kabisa kununua maji ya chupa na badara yake nimetembea na chupa yangu ya kudumu ya chuma ambayo naweza kujaza maji popote. Nyumbani, nimeanza kutumia vyombo vya kioo au mbao kuhifadhi chakula badara ya vile vya plastiki. Hatua hizi dogo nikiungana na wengine zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kupunguza uchafu wa mazingila na kuokoa viumbe hai bahalini na inchi kavu.

Mimi napendelea kitanda kigumu kidogo kuliko kile laini sana ambacho unazama ndani. Ingawa kitanda laini kinaweza kuonekana kuwa na starehe mwanzoni kitanda kigumu kinatoa msaada bora kwa uti wa mgongo na kuzuia maumivu ya mgongo. Asubuhi, napenda kuhisi mwili wangu umenyooka na kuungwa mkono vizuri ninapo lala. Jambo ambalo hunifaya niamke nikiwa na nguvu na mchangamfu. Kwangu mimi, ubora wa usingizi hautegemei tu ulaini, bali usalama wa mkao wa mwili wangu. Kitandani, kitanda kigumu ni chaguo langu la kudumu kwa ajili ya afya bora ya muda, mrefu na mapumziko ya kweli ya kila usiku.

Mimi napenda sana kushiriki milo ya pamoja na michezo ya body tukiwa na nyumbani. Hii fursa ya adhimu ya kuimarisha vifungo vyetu kucheka na kusikiliza hadithi za kila mmoja baada ya wiki ndefu ya majukumu. Tunapoketi mezani, si chakula tu kinachotulisha, bali upendo na mazungumzo yanayo tupa amani ya moyo. Pia, tunapenda kufanya matembezi ya jioni kwenye bustani ili kufurahia hewa safi ya asili. Kwangu mimi wakati huu wa dhamani ndiyo utajiri wa kweli kwani unajenga kumbukumbu zisizofutika na kupatia nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha tukiwa pamoja na wenye furaha tele.

Kwangu mimi watoto ni chanzo kikubwa cha furaha na nishati, hivyo napenda sana kucheza nao, kila ninapo pata fursa. Watoto wana uwezo wa kipekee wa kuona ulimwengu kwa macho ya kustaajabisha na kutufundisha kuwa na furaha katika mambo madogo. Tunapo cheza pamoja, iwe ni michezo ya kukimbizana kujenga majumba kwa mchanga, au kusimuliana hadithi za kusisimua, mimi hujihisi nimerudi kwenye utoto wangu na kusahau shinikizo zote za maisha ya utu mzima. Kucheza na watoto si burudani tu bali ni njia muhimu ya kujenga urafiki, kukuza ubunifu wao na kuwafanya wahisi kupendwa na kuthaminiwa katika mazingira salama na yenye uchangamfu tele.

Katika mazingira ya kazi ya kila siku changamoto kubwa ninayokutana nayo ni usimamizi wa muda na shinikizo la majukumu mengi yanayohitaji kutekelezwa kwa wakati mmoja. Mara nyingi inakuwa vigumu kupata uwiano sahihi katika kati ya kutoa matokeo bora na kukamilisha kazi ndani ya muda uliopangwa. Hali hii inayoweza kuleta uchovu wa kiakili. Pia, mawasiliano yasiyo rasmi au yasiyo wazi kati ya timu huleta ucheleweshaji wa maamuzi muhimu. Hata hivyo nakabiliana na hali hii kwa kupanga vipaumbele vyangu mapema asubuhi na kutumia mifumo ya kidigitali kurahisisha makazi. Changamoto hizi ni sehemu ya ukuaji kwani zinanifundisha kuwa mvumilivu na ubunifu zaidi katika kutafuta suluhu.

Wakati wabaridi kali, mimi hupenda kuvaa kuanza siku yangu kwa kikombe kikubwa cha chai ya rangi yenye tangawizi nyingi, ili kupasha mwili joto kuanza ndani. Mimi ni mtu wakujifunika mabalanketi mazito na kuvaa nguo za pamba zinazo hifadhi joto vyema. Mana nyingi, mimi hutumia muda mwingi ndani ya nyumba nikisoma kitabu kizuri au kutazama filamu. Huku nikifurahia harufu ya chakula cha moto kama supu ya mboga au mchuzi wa nyama. Ikiwa kuna jua kidogo nje, mimi hujitokeza kwa muda mfupi ili kupata vitamini, lakini mara mmoja baridi ikizidi, mimi hurudi ndani kuketi karibu na mahali penye joto, baridi kali ni wakati wangu wakutulia na kutafakali.

Kwa kawaida, mimi huchaji kifaa changu mara moja tu kwa siku. Hasa wakati wa usiku ninapolala. Ili niamke nikiwa na chaji kamili asubuhi. Hata hivyo, siku ambazo ninakitumia sana kwa ajili ya kazi. Mikutano ya video au kusikiliza muziki kwa muda mrefu. Mimi hulalizimika kukichomeka tena kwenye chaji nyakati za mchana. Mimi hujaribu sana kutunza afya ya battery kwa kutoacha chaji ishuke chini ya asilimia ishirini kabla ya kuanza kuichaji tena. Ni muhimu kwangu kuwa na kifaa chenye nguvu wakati wote ili nisiweze kupitwa na mawasiliano muhimu au taarifa za haraka ninapokuwa safarini au kazini.

Kawaida mimi hupendelea kunyoa nywele zangu mara moja kila baada ya wiki mbili ilikuweka muonekano wangu ukiwa nadhifu na msafi wakati wote. Utaratibu huu umenisaidia kuzuhia ngozi ya kichwa kuwasha na pia kurahisisha usafishaji wa kila siku asubuhi kabla ya kukuelekea kazini. Sipendi kuziacha zikuwe sana kwa sababu hupoteza umbo lake haraka. Mimi kutumia mashine bora ya kunyolewa na kupaka mafuta asilia baada ya zoezi hilo ili kulinda ngozi isiharibike. Nisehemu muhimu ya ratiba yangu ya kujitunza inayofanya njihisi mwenye kujiamini na mwenye nguvu mpya ninapokutana na watu au marafiki zangu.

Mimi navutiwa sana na sanaa ya uandishi na fasihi. Hasa hadithi zinazo guza hisia za ndani na binandamu. Kuna kitu cha ajabu sana kuona jinsi maneno yanavyoweza kujenga ulimwengu mpya. Kuibuni na kuibua huzuni. Au kuleta matumaini bila hata picha ya kuonekana. Pia napenda sana sanaa ya mziki. Kwani imerudi na baadhi. Zina uwezo wa kuunganisha watu wa tamaduni tofauti bila kuhitaji lugha moja. Sanaa kwangu si mapambano tu mbali ni kioo cha jamii. Kinacho tusaidia kuelewa utu wetu historia yetu. Na ndoto tunazo fuata kila siku katika maisha yetu ya kawaida.

Katika miaka yangu ya kazi, uzoefu ambao umenifundisha zaidi ni ule wa kushirikiana na watu wenye mitazamo tofauti. Kufanya kazi katika timu kumenifanya kuwa na mafanikio ya hayaji na kujua mafanikio hayaji tu kwa kujuhudi za mtu mmoja mbali kwa uwezo wakusikiliza kuvumiliana na kuunganisha vipaji mbali mbali ili kufikia lengo moja. Nilijifunza kuwa makosa si mwisho wa safari, mbali darasa muhimu linalojenga ustahimilifu na ubunifu, pia nimegundua umuhimu wa mawasiliano ya wazi, bila kuelewana vizuri hata mpango bora zaidi unaweza kufeli. Uzoefu huu umenifanya kuwa mnyenyekevu mwenye subira na tayari kujifunza kila siku kutokana kwa wenzangu.

Ndiyo, kufanya kazi na timu ya mbali kumenifundisha umuhimu wa mawasiliano ya makusudi na nidhamu binafsi, hili kufanikiwa mimi utumiwa zana za jiditali kulatibu majukumu lakini kikubwa zaidi ni kujenga uwaminifu na wenzangu kupitia mikutano ya video ya mara kwa mara na ripoti za wazi. Uzoefu huu wakufanya kazi ugenini au ukiwa mbali umenifundisha kuwa ushirikiano hauhitaji kuwa ofisini moja kwa moja mbali unahitaji malengo yanayo fanana. Licha ya mchangamoto za katha za muda mimi upanga ratiba yangu hili kuakikisha sichelewi katika hali hii ya kazi afya ni muhimu. Hivyo mimi huzingatia kuenda kwenye mikutano hii nikiwa buheri wa afya ili kuhakikisha malengo yote yanadimia na kutimiza malengo ya timu.

Mimi hupiga picha mara nyingi sana hasaa ninapo kuwa safalini au nikiona kitu cha kipekee mtaani. Kwangu mimi kupiga picha siyo tu kuhusu kuhifadhi picha kwenye simu mbali ninamna ya kuzuia muda usipite na kusahau matukio muhimu ya maisha. Kila siku, nikitoka lazima nitapata kitu cha kinacho nivutia. Iwe ni machweo ya jua cha kula kitamu au tabasamu la lafiki. Hivyo, naweza kusema na piga picha kalibu kila siku. Picha hizi hunisaidia kukumbuka fulaha na uzuri wa mambo madogo madogo ambayo mara nyingi tunayapuuza katika harakati za maisha ya kila siku. Nitabia inayo nipa amani ya moyo na upendo wa kushikamana na wengine na kushikilia na kusaidia mazingila inayo nizunguka.

Kwa kawaida mimi ushelekea siku kuu kwa kusanyika pamoja na familia yangu na marafiki wakalibu. Kwani ninaamini kuwa fulaha ya kweli napatikana kupitia ushilikiano na upendo. Siku hiyo kuanza na maandalizi ya vyakula vyasili vienye halufu nzuri na inayovutia hisia. Huku, tukicheka na kubadilishana hadithi za kale, baada ya mlo wa mchana, tunapenda kutoka kidogo kwenda sehemu yenye utulivu au bustanini ili kufurahia hewa safi na kupiga picha za kubukubu. Mara nyingi, tunamaliza siku kwa kutowa shuklani kwa baraka tulizo pata na kupeana zawadi ndogo kama ishara ya thamani tunayo peana. Sheree hizi unijaza nguvu matumaini na kunikumbusha umuhimu wa watu wanao nizunguka maishani mwangu.

Mimi nina uhusiano wa karibu sana na wenye heshima kubwa na wazee wangu kwani nawaona kama chemichemi ya hekima na dira ya maisha yangu. Kila ninapopata nafasi, mimi hupenda kuketi nao na kusikiliza hadithi zao za kale ambazo zimejaa mafunzo muhimu kuhusu uvumilivu na utu. Uhusiano wetu umejengwa juu ya msingi wa upendo, wa dhati na utii, ambapo mimi huchukua jukumu la kuwasaidia katika mahitaji yao ya kila siku na kuhakikisha wanajisikia wenye thamani. Ushauri wao umekuwa muongozo mkuu katika maamuzi yangu magumu na upendo wao unanipa faraja na utulivu wa moyo kwangu mimi kuwaheshimu na kuwatunza wazee wangu siyo tu wajibu wa kifamilia bali ni sehemu ya utambulisho wangu na baraka kubwa ni nayo ithamini kila uchao katika safari. Ya maisha yangu.

Ndiyo, nahifadhi kitu cha dhamani sana ambacho ni saa ya mkononi ya zamani niliyopewa na babu yangu kabla ya kufariki dunia. Kwangu mimi, dhamani ya saa hii haiwezi kupimwa kwa pesa, mbali inatokana na kumbu kumbu na upendo mkubwa uliomo dani yake. Kila ninapo itazama nakumbuka maneno yake ya hekima kuhusu umuhimu wa kutumia muda vizuri na kufanya kazi kwa bidii. Ili kuilinda nimehifadhi sehemu salama na kavu kwenye saduku la ma mbao lenye nakshi. Ikifuata vumbi, likipata vumbi mara kwa mara kwa kitambaa laini ili isipoteze mung'ao wake. Iki ni zaidi ya kifaa cha kuonyesha saa ni kiungo kinachounganisha kizazi changu na historia ya familia yetu.

Moja kati ya safari zangu nzuri na za kumbukwa zaidi ni ile nilio fanya visiwani zanzibari. Mahali ambapo uzuri wa asilia unakutana na historia ya kale kwa namna ya kipeke. Nilivutiwa sana nafukwe zenye mchanga mweupe kama dheluji na maji ya bahari ya rangi ya blue iliokolea ambayo yalinipa utulivu wa ajabu na moyo na akili. Kutembea katika mitaa ya mjini mkoongwe ambayo yalinipa stone in town huko nilikatazama milango ya kitamaduni. Watu wa huko ni wakarimu sana na wenye tabasamu tele jambo lililo nifanya ni jihisi nyumbani tangu siku ya kwanza. Safari hiyo ili nifunza kuthamini utofauti wa tamaduni na kunionyesha kuwa ulimwengu na hazina nyingi za kustajabisha ambazo zinangoja tu kuvumbuliwa.

Ndiyo, napenda sana kutumia muda na familia yangu. Kwani ni kipaumbele changu cha kwanza kwa sababu ndiyo msingi wa furaha na amani yangu. Kwa kawaida, mimi hupenda kuanza wikendi kwa kukaa pamoja na sebuleni tukipiga story na kucheka kuhusu matukio ya wiki nzima. Pia, tunapenda kuandaa mlo jioni pamoja ambapo kila mmoja anashiriki jikoni. Jambo linalotujengea ushirikiano na upendo wa dhati. Wakati mwingine, tunapoketi na kukaa, tunapanga kwenda matembezi ya mbali au kufanya michezo ya nje ili kuimarisha afya na mahusiano yetu. Kwangu mimi, nyakati hizi ndogo ndizo zinazojenga kumbukumbu za kudumu na kunifanya nijihisi mwenye bahati kuwa na watu wanaonijali na kunithamini katika kila hatua ya maisha yangu.

Ndiyo, napenda sana kuvaa vipuli kwa sababu ni mapambo yanayo ongeza nakshi na haiba ya kipekee katika muonekano wangu wa kila siku. Kwangu mimi, kuchagua kipuli sahihi ni sanaa hupenda kuhainisha rangi na muundo wa vipuli na mavazi nilio vaa ili kuleta uwiano mzuri. Iwe ni vipuli vidogo vya kistaarabu kwa ajili ya ofisini au vile vikubwa na vienye madoido kwa ajili ya sherehe. Kila pair ina hadithi yake ya namna inayo nifanya nijihisi mwenye ujasiri kupenda urembo. Huu kumenifanya niwe na mkusanyiko mkubwa wa vipuli vya ina mbalimbali kuanzia vile vya asili mpaka vya kisasa. Ni sehemu muhimu ya utambulisho wangu inayo kamilisha urembo wangu kwa namna ya kufutia sana.

Kuhusu tadhimini ya kazi, mimi huchukulia kama fursa muhimu ya kujitazama upya na kukua kitaaluma. Badala ya kuziona kama chanzo cha shinikizo au hofu ya kukosolewa. Wakati wa mchakato huu, mimi hupata nafasi ya kuona mafanikio niliyo ya pata na maeneo ya nayo hitaji kuboreshwa. Ili kuongeza ufanisi wangu katika majukumu ya kila siku, ingawa wakati mwingine maoni ya wakuu wangu kazini ya naweza kuwa magumu kusikia. Mimi huyapokea kwa akili ili iliyo funguka na shukurani kwa sababu ya nanisaidia kujenga kuwa mfanya kazi bora zaidi. Najihisi mwenye motisha sana ninapo ona nijitahada zangu zinatambuliwa na hii inanipa nguvu ya kuweka malengo makuu zaidi kwa kipindi kinacho fuata.

Filamu ninayoipenda zaidi ni inception ambayo ni ya kusisimua. Naipenda kwa sababu ya jinsi inavyo chunguza ulimwengu wa ndoto na akili ya binadamu ikiwa na hadithi inayo kufanya ufikiri kwa kina. Nakumbuka mara ya kwanza niliona miaka michache iliyopita nikiwa nyumbani, ilinishia kubaki na mshangao mkubwa baada ya mwisho wake usio tajiriwa. Rafiki yangu wa karibu ambaye ni mpenzi wa filamu za kipekee, ndiye aliye nihamasisha nitazame. Kila mara nikiiangalia tena nagundua kitu kipya ambacho sikukiona mwanzo. Bila shaka, ningependa kuyaona tena na tena kwa sababu ubunifu wake hauchoshi na kila mara unaleta msisimko mpya wa kiakili.

Timu ninayoipenda zaidi duniani ni Arsenal. Kutokana na nchini, kutoka nchini uingereza. Nilianza kuishabikia timu hii tangu nikiwa mdogo mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili. Kwasababu ya soko ya soka lao la kuvutia na lenye pasi nyingi. Nakumbuka mchezo wakushangaza sana dhidi ya Barcelona mwaka wa elfu mbili kumi na moja ambapo tulishinda kwa goli la Adlea dakika za mwisho. Kulikuwa usiku wakipekee mchezaji ninayempenda zaidi katika historia ya timu hii ni Henry. Kwasababu ya kasi na uwezo wake mkubwa wakufunga. Kila mara timu yangu inaposhinda nahisi furaha tele, amani na msisimuko mkubwa ambao ufanya wiki yangu nzima kuwa nzuri na yenye nguvu.

Mfanyabiashara bora ninaye mshangaa sana ni Elon Musk nampenda kwa sababu ya uthubutu wake wa kuekeza kwenye miradi inayoonekana kama haiwezekani, kama husafili kuenda sayali ya malts kupitia space. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuhurusha gali lake la Tesla angani kama jaribio la lobuketi. Jambo ambalo liliushangaza ulimwengu mzima kutoka kwake. Najifunza umuhimu wa kuwa na maneno makubwa na maono yanayoweza kutimiza ndoto zangu. Na tamaa hata unapokaribiwa na vikwazo vingi. Nahisi, jinsi inavyofanya biashara ni ya kimpindukizi hatengenezi bidhaa tu bali anajaribu kubadilisha mustakabari wa binadamu na teknolojia kwa ujasiri usio na kifani.

Binafsi napendelea zaidi kuvaa tishati, kuliko shati katika maisha yangu ya kila siku, sababu kuu ni faraja na urahisi unaotokana na vazi hili. Hasa ninapo kuwa nikifanya kazi au kupumzika nyumbani. Tishati inanipa uhuru wa kutembea na haihitaji maandalizi mengi kama pasi kali kila wakati. Hata hivyo, mimi huvaa shati wakati wa matukio rasmi au mikutano muhimu ili kuonekana mwenye weledi zaidi. Lakini, nikipewa nafasi ya kuchagua vazi la kudumu. Tishati itakuwa chaguo langu namba moja kwa sababu inaendana na mazingira mengi ya kawaida na inanifanya nijisikie huru na mchangamfu muda wote bila usumbufu wowote wa kimitindo.

Njia yangu kuu ya kupumzika ni kusikiliza muziki mwanana, jambo ambalo hunifanya nitulie papo hapo baada ya siku ndefu. Tofauti na mazoezi ya yoga au kutafakali, muziki unaniruhusu kusafili kifikla na kusahau shinikizo la kazi nakumbuka nilijifunza nguzo ya utulivu huu tangu nikiwa shuleni ambapo nilitumia dakika kumi. Tu, kila jioni kukaa kimya, nikisikiliza ala za sauti. Kawaida mimi huchukua takribani nusu saa kwa siku kufulahia muda huu wa falaga. Baada ya kupumzika hivi, nahisi nimepata nguvu mpya akiri yangu inakua angavu zaidi na mwiri wangu unajawa na hali ya amani isio na kifani.

Mimi ni mtu anayependa sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu kila mlo ni fursa ya kugundua utamaduni tofauti. Ninapofulahia ladha ngeni kama vile vyakula vya kiasia au kilatina nahisi msisimuko wa kipekee na furaha ya kuvumbua kitu kipya. Mara nyingi mimi hutafuta mikahawa mipya kila mwisho wa wiki ili kuona na kuonja mapishi nisio yajua. Tabia hii inanifanya niwe mjasili na mwenye mtazamo chanya kuhusu tofauti zirizopo duniani. Baada ya kula chakula kipya kitamu, mimi uhisi kuridhika sana na mara nyingi upata motisha wa kujaribu kupika chakula hicho. Nyumbani hili kushilikiana na kushiliki mlo huu na radha yake na familia yangu kwa fulaha pamoja na marafiki zangu.

Mimi ni shabiki mkubwa wa timu ya michezo ya Golden State Warrior kutoka ligi ya kikapu ya NBA. Nilianza kuifuata timu hii tangu mwaka wa elfu mbili na kumi na tano kwa sababu ya mitindo na mtindo wao wakipekee, wakucheza kwa kasi na kulusha mashuti ya mbali. Mchezo wa kushangaza ni nao kumbuka ni ule wa finali ambapo Stephen alifunga pointi nyingi na kuiongoza timu kupata ushindi wa historia. Stephen, ndiye mchezaji ni nae mpenda zaidi kutokana na uwezo wake waajabu na nidhamu yake uwajani. Timu yangu inaposhinda na hisi fulaha isio na kifani mzisi mko wa hali ya juu na motisha wakuendelea kufuatilia kila mchezo wao kwa mapenzi makubwa na ali ya kushindi.

Mimi hupendelea zaidi kuwasiliana na watu kwa njia ya ana kwa ana kuliko kutumia simu au barua pepe. Sababu kuu ni kuamba mawasiliano haya yananiruhusu kuona hisia za wa kweli, ishara za mwili na kusikilia na kusikia sauti ya mtu moja kwa moja. Jambo ambalo hujenga uaminifu na uelewa wa kina. Mara nyingi mimi hukutana na marafiki au kwa kufanya kazi wenzangu kwenye mikutano na mikahawa au maeneo tulivu ili kufanya mazungumzo yenye tija. Nina hisia, furaha na kuridhika sana ninapoweza kuungana na watu kihemko na kijamii bila vikwazo vya teknolojia. Mawasiliano haya ya ana kwa ana yananiwezesha kutatua matatizo kwa haraka na kukuza uhusiano thabiti na wa kudumu maisha ni mwangu.

Kitendo cha wema ambacho ninakikumbuka daima ni pale nilipoamua kumlipa ada ya shule mtoto wa jirani yangu aliyekuwa hatarini kuacha masomo baada ya wazazi wake kupoteza kazi. Nilijisikia mguso mkubwa moyoni nilipoona huzuni machoni mwa yule kijana. Hivyo niliamua kutumia akiba yangu kidogo kusaidia nakumbuka tabasamu lake la shukrani na jinsi wazazi wake walivyopata matumaini mapya. Ilikuwa ni wakati wa kipekee sana kwangu. Kitendo hiki kilinifundisha kuwa msaada mdogo unaoweza kupeana hubadilisha maisha ya watu ama mtu mwingine kabisa. Baada ya kufanya hivyo, nilihisi furaha ya ndani na amani ya ajabu nikigundua kuwa kutoa kuna baraka na kutosheka kuliko kupokea.

Leo hali ya hewa ni ya jua kali na anga angavu sio na mawingu mengi. Jambo linalofanya mchana huu kuwa na joto la mawastani. Ninajisikia mwenye mchangamko na nguvu kwa sababu mwanga wa jua hunipa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii. Ili kukabiliana na hali hii nime vaa tishati jepesi lembamba na miwani ya jua ili kujikinga na mionzo mikali. Kiukweli, mimi ni mpenzi mkubwa wa hali ya hewa ya jua kuliko mvua kwa sababu inaniruhusu kutembea kwa uhuru na kufurahia mandhari ya nje. Katika hali hii ya hewa, nina tamani sana kuenda ufukweni jioni kupata upepo mwanana na wa bahari na kinywaji baridi huku nikitazama jua likizama kwa uzuli wa kipekee.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa asali asilia kwa sababu ya utamu wake wa kipekee na faida nyingi za kiafya ambazo huleta mwilini wangu. Napenda kuitumia asali kama mbadala wa sukari hasa ninapo kunywa chai ya tangawizi asubuhi au ninapoimwagia juu ya vipande vya mkate wa ngano. Kwangu, kwangu mimi asali si chakula tu bali ni dawa asilia ambayo hunisaidia kutuliza koo na kuniongezea nguvu ya haraka ninapojisikia mchovu baada ya kazi. Huwa najisikia vizuri na mwenye afya kuitumia kila siku kwa sababu najua haina kemikali na inatoka moja kwa moja kwenye asili ya nyuki. Ladha yake ya kukunata na harufu nzuri ya maua hunifanya nifurahie kila tone na kweli siwezi kukaa bila kuwa na chupa ya asali jikoni kwangu.

Hufanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi na mapema, jua linapochomoza na dunia ikiwa bado tulivu. Kipindi hiki cha kuanzia saa kumi na mbili ya asubuhi hunipa utulivu wa kipekee wa akili na mazingira yasiyo na kelele. Jambo ambalo hunisaidia kuzingatia majukumu yangu kwa umakini mkubwa. Ninahisi kuwa na nguvu nyingi na ubunifu wa hali ya juu kabla ya mambo mengi ya mchana kuwa kuanza kuingilia ratiba yangu. Kufanya kazi saa hizi hunipa amani na mara nyingi mimi hukamilisha kazi ngumu zaidi kabla ya chakula cha mchana. Hali hii inafanya siku yangu yote kuwa yenye mafanikio na kuridhisha sana siku zote. Huwa nafanya mpangilio huu ili kujihisi mwenye furaha na kutimiza malengo yangu kwa wakati uliopangwa.

Njia yangu kuu ya usafiri kila siku ni kutumia usafiri wa uma hasa mabasi ya mwendo kasi kwa sababu ni njia ya uhakika na inayo nisaidia kuepuka adha ya foleni za magari barabarani. Napenda kutumia njia hii kwani inanipa fursa ya kusoma kitabu au kusikiliza podikasti nikiwa njiani kuelekea kazini. Jambo ambalo linaongeza tija katika siku yangu. Mara nyingi mimi huanza safari yangu mapema asubuhi ili kufurahia utulivu na hewa safi ya alfajiri. Nahisi kuridhika sana ninapofika ninakoenda kwa wakati bila uchovu mwingi wa kuendesha gari mwenyewe kwenye msongamano mkubwa. Kwangu mimi huu ni usafiri rahisi na wa gharama nafuu na unaniwezesha kuchangamana na watu mbalimbali katika jamii yangu kira kuchukicha.

Uzoefu wangu wa kushangaza zaidi ulikuwa safari ya ghafla kuelekea mlima ya mbali. Ambapo nilijipata nikitazama machweo mazuri sana ambayo sikuwahi kuyaona maishani mwangu. Tukio hili ilitokea miaka miwili iliyo pita nilipo amua kusafiri bila mpango maalum ili kutafuta utulivu wakili. Wakati nikitazama miale ya mwisho ya jua ikipotea nyuma ya vilele vya milima, nilihisi unyenyekevu mkubwa na amani ya ndani isiyo na kifani. Jambo lililo nifanya nijiskie mwenye huru na jinsi asili inavyoweza kuponya roho na kutoa majibu ya maswali magumu ya kimaisha bila kutumia maneno. Hadi leo uzoefu huo unanifanya nidhamini kila sekunde ya uzuri wa dunia na unanikumbusha umuhimu wa kusitisha shughuli za kila siku ili kufurahia miujiza midogo inayo zunguka jambo linalo nipa motisha ya kuendelea mbele kwa matumaini na tabasamu kila kukicha.

Mafanikio ya binafsi ninayoyathamini zaidi kazini ni uwezo wangu wa kuongoza miradi migumu na kuifikisha kikomo kwa ufanisi mkubwa. Najivunia sana wakati nilipoweza kuratibu timu yangu kukamilisha ripoti ya mwaka ndani ya muda mfupi sana huku tukizingatia viwango vya juu vya ubora. Kwangu mimi, mafanikio si kupata sifa tu, bali ni kuona jinsi kazi yangu inavyoleta matokeo chanya kwa kampuni na kurahisisha kazi kwa wenzangu. Hali hii hunipa motisha ya kuendelea kujifunza mbinu mpya za usimamizi kila siku. Nahisi kuridhika sana na ninapopata mrejesho mzuri kutoka kwa viongozi wangu kwani kilele cha mafanikio kazini ni kuaminika na kuleta mabadiliko yenye tija katika mazingira ya kazi.

Ingawa mawasiliano ya ana kwa ana ni muhimu sana, mimi hutumia video mara kwa mara kwa ajili ya mawasiliano ya kijamii na kikazi. Sababu kuu ya kutumia video ni uwezo wake wakuunganisha watu walio mbali kijiografia. Jambo linalofanya mazungumzo kuhisi kuwa karibu zaidi kuliko kutumia sauti peke. Mara nyingi, mimi kutumia simu ya video mwishoni mwa wiki ili kuongea na familia yangu wanaoishi mkoani. Au, kufanya mikutano ya mtandaoni nikiwa nyumbani ninahisi kuwa video inasaidia sana kuelewa lugha ya mwili na hisia za mtu. Unayeongea naye. Jambo linalo punguza kutoelewana kwangu mimi, teknolojia ya video imerahisisha maisha wa kiasi kikubwa. Ikinifanya nijihisi niko karibu na wapendwa wangu na wenzangu wa kazi wakati wote na mahali popote duniani kwa urahisi.

Ndio, nimepata bahati ya kuiona bahari mara kadhaa na kila mara huwa ni uzoefu wa kustaajabisha sana. Ukubwa wake usio na mwisho na rangi ya blue inayovutia hutoa hisia ya amani na utulivu wa kipekee moyoni. Nakumbuka kusimama ukingoni mwa fukwe za mchanga mweupe huku mawimbi ya kigonga miguu yangu kwa upole na sauti za upepo ikivuma masikioni mwangu. Mazingira haya ya asili yananifanya nitafakari ukuu wa ulimwengu na uzuri wa viumbe vilivyomo ndani ya maji. Harufu ya chumvi, hewani na mwanga wa jua unaoakisiwa na maji ni kumbukumbu ambazo huwa sizisahau kamwe maishani mwangu kwa kweli.

Ninapokuwa na marafiki zangu mimi hupenda sana kutumia muda wetu kufanya mambo yanayojenga urafiki na kuleta furaha ya kweli. Mara nyingi, tunapenda kukutana na kupata chakula cha mchana huku tukibadilishana mawazo na hadithi kuhusu maisha yetu ya kila siku. Pia, mimi hufurahia sana kufanya mazoezi ya pamoja au kucheza michezo ya video kwani ushindani huo wa kirafiki, huleta kicheko na msisimko mkubwa. Nyakati nyingine tunakaa tu na tuna kusikiliza muziki yao kutazama filamu mpya, tukizungumza ujumbe uliyomo. Kimsingi, jambo muhimu zaidi kwangu si shughuli yenyewe bali ni ile hali ya kuwapo pamoja na kushirikiana katika nyakati za furaha na changamoto pia.

Mimi uifathi pesa zangu kwa kutumia mbinu mbalimbali ilikuwa kwakisha usalama wa kifedha na malengo ya baadae yanatimia kwa wakati. Kwanza, kabisa mimi hutumia akaunti ya Akiba Banki ambapo huweka kiasi flani cha mapato yangu kila mwezi mala tu baada ya kulipwa. Pia mimi nishabiki mkubwa wa teknolojia kifedha hivyo kutumiwa huduma za pesa kwa ajili ya simu kuhifathi kiasi kidogo kwa ajili ya matumizi ya tharula. Vile vile, mimi ufuata bajeti kali ili kuyepuka matumizi ya sio ya lazima, jambo linano nisaidia kubakiza kiasi kikubwa zaidi chafetha kwa ajili ya kuekeza, katika fulsa mbarimbali za kimaendeleo maishani mwangu.

Mara nyingi wikendi mimi hupenda kupumzika na kurejesha nguvu mpya baada ya wiki ndefu ya kazi. Huu ndio wakati ambapo mimi hukutana na marafiki zangu wapendwa ili kupata chakula cha mchana au kufurahia michezo ya video pamoja na pamoja. Kwani, tunapenda sana kubadilishana hadithi za maisha yetu ikiwa hali ya hewa ni nzuri, mimi hupenda kutembelea maeneo yenye asili kama vile bahari ambapo sauti ya mawimbi na upepo hutoa amani ya kipekee ili kuwezesha burudani hizi. Mimi huwa na nidhamu ya kuhifadhi pesa kwa kutumia akaunti ya Akiba. Hivyo basi napata fedha ya kutumia, ninapoenda kusherehekea ufukweni ama baharini na marafiki zangu. Maisha ya weekendi yanajumuisha uwiano mzuri kati ya urafiki asili na usimamizi bora wa fedha kwa ajili ya baadaye.

Mimi ni mpenzi mkubwa chai hasa ile ya rangi yenye viungo kama iliki na tangawizi au chai ya maziwa iliopikwa vizuri. Kuna namna ambavyo harufu ya chai asubuhi uleta utulivu na uchangamfu wakipekee moyoni. Ingawa kahawa inanguvu yake na harufu nzuri inayo vutia kwangu chai ni chai inawakilisha ukarimu na mazungumzo marefu na marafiki. Nikinywaji kinacho nituliza baada ya kazi ngumu hata hivyo wakati mwingine mimi ufurahia kahawa kidogo nikiwa na kazi nyingi zinazo hitaji umakini mkubwa. Lakini mwisho wa siku chaguo langu la kwanza na la thati itabaki kuwa chai ya moto.

Wakati wa mgogoro na mtu, hatua yangu ya kwanza ni kutulia na kuvuta pumzi ili kuuzuia hisia wa kali kutawala busara zangu. Naamini katika umuhimu wa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza najaribu kuelewa mtazamo wa mwenzangu bila kumkatiza. Hata kama sikubaliani naye, baada ya hapo, mimi hutafuta lugha ya staha kueleza hisia zangu bila kashfa wala lawama. Nikilenga kutafuta, tatizo badala ya kushinda mabishano. Ikiwa hali ni ya moto sana, mimi huomba muda wa faraga ili sote tupoe kabla ya kuendelea. Lengo langu kuu huwa ni kurejesha maelewano na amani kwani uhusiano ni muhimu kuliko kuwa mshindi wa muda mfupi.

Napenda sana kutembea maeneo yenye asili tulivu. Hasa ufukweni mwa bahari au kwenye milima yenye ubaridi. Kuna kitu cha pekee kuhusu sauti ya mawimbi au upepo mwanana wa milimani. Kinacho nifanya nijihisi mwenye amani na kunitia nguvu mpya. Kutembea kando ya maji wakati wa jua linapotua ni wakati wangu wa kutafakari na kushukuru kwa uzuri wa ulimwengu huu. Pia, mimi hufurahiya sana kutembelea mitaa ya kihistoriya yenye usanifu wa kale kwani kila jengo lina hadithi yake. Safari hii na safari hizi hunifaya nijihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi na kunipa kumbukumbu zisizo futika maishani mwangu.

Ndoto yangu kubwa ni kuacha alama chanya ya kudumu ulimwenguni kwa kusaidia kuboresha maisha ya watu kupitia maarifa na teknolojia. Natamani kuona jamii ambapo kila mtu bila kujali asili yake ana fursa sawa ya kupata elimu bora na huduma za afya. Ndoto hii inajumuisha pia kujenga kituo cha ubunifu, kitakachowezesha vijana wenye vipaji kukuza mawazo yao na kuyageuza kuwa suluhisho la changamoto za kijamii. Naamini kuwa mafanikio ya kweli hayapimwi kwa mali nitakazo miliki mbali kwa idadi ya watu nitakao wainua na kuwapa matumaini mapya. Hii ndio lengo linalo nifanya niamke kila siku nikiwa na shauku ya juhudi mpya.

Ndiyo, kwangu mimi teknolojia mpya ni kama malengo na mlengo wa ulimwengu usio na mipaka na kila mara ninapata msisimko mkubwa wa kujaribu. Naona kuwa uvumbuzi wa kisasa unaharakisha na kurahisisha maisha na kufanya kazi zetu kuwa zenye ufanisi zaidi. Hivyo siwezi kuacha fursa ya kujifunza kitu kipya na kufanya kazi zetu kuwa zenye ufanisi zaidi. Iwe ni kifaa kipya cha kidijitali programu tumizi au hata mifumo ya akili mema. Mimi huwa mstari wa mbele kuchunguza jinsi zinazofanya kazi. Ingawa wakati mwingine inachukua muda kuelewa vizuri, shauku yangu ya kutaka kujua na kuendana na wakati ndio inayonisukuma. Naamini kuwa kukumbatia mabadiliko haya ya kiteknolojia ni hatua muhimu ya kuendelea mbele.

Wakati wa jua kali mimi huchukua, hatua kadhaa, kulinda, afya yangu na ngozi yangu. Kwanza, ninahakikisha nakunywa maji mengi, siku mzima ili mwili usikaukiwe. Ninapokuwa nje, mimi hupendelea kuvaa nguo nyepesi za pamba. Zenye rangi angavu ambazo hazivutii joto. Pamoja na miwani ya jua na kofia pana. Pia, mimi hutafuta kivuli kila inapowezekana na kuepuka kufanya kazi nzito nyakati za mchana wakati miale ni mikali zaidi. Ikiwa ni lazima kukaa nje kwa muda mrefu, mimi hupaka mafuta ya kujikinga na jua ili kuzuia ngozi kuungua na kubaki na unyevunyevu wa kutosha wakati wote.

Naamini kabisa katika kutoa sadaka au michango kama njia ya kuonyesha, ukarimu na upendo kwa wale wenye uhitaji katika jamii yetu. Kutoa si lazima kuwe kwa kiasi kikubwa cha fedha. Hata mchango mdogo wa hali au mali unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu mwingine. Mimi hupata fursa ya kipekee ninapo shiriki kile nilicho nacho iwe ni kupitia taasisi za kidini vituo vya watoto yatima au kusaidia marafiki na majirani wanapo pata changamoto. Kitendo hiki hunikumbusha umuhimu wa unyenyekevu na kushukuru kwa baraka nilizo nazo huku nikitia moyo kuendelea kuwa sehemu ya suluhisho la matatizo ya wenzangu kutoa hufungua milango ya heri na huleta amani ya kudumu moyoni.

Rangi yangu ninayoipenda zaidi ni blue ya bahari. Kwani, inanikumbusha utulivu na amani na upendo wa anga lisilo na kikomo. Kila ninapoona rangi hii, iwe ni kwenye mavazi au maandhari ya asili, mimi huhusi utulivu wa kipekee rohoni mwangu. Blue kwangu inawakilisha uaminifu na kina cha fikira. Sifa ambazo ninaona ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Pia, rangi hii inanivutia kwa sababu inaendana vizuri na mazingira mengi na huleta hali ya usafi na upya. Ingawa rangi nyingine zina uzuri wake, blue itabaki kuwa chaguo langu nambari moja kwa sababu ya uwezo wake wa kunituliza na kunipa msukumo wa kufikiri kwa mapana na malefu zaidi siku zote.

Mimi hutumia komyputa yangu zaidi kama zana ya ubunifu na daraja na maarifa katika maisha yangu ya kila siku. Sehemu kubwa ya muda wangu nikiwa mbele ya kioo hutumika kufanya utafiti wakina kujifunza ujuzi mpya kupitia kozi za mtandaoni na kuandika makala zinazolenga kuelimisha jamii. Pia, kompyuta ni kiungo muhimu kinachoniunganisha na marafiki pamoja na washirika wakikazi duniani kote. Ikinirahisisha mawasiliano ya papo hapo. Sio kazi tu, mimi hutumia kompyuta kwa kusikiliza mziki mzuri au kutazama filamu zinazo nipa hamasa ya maisha. Wangu mimi kifaa hiki ni zaidi ya mashine ni msaidizi wangu mkuu anayenisaidia kupanga majukumu yangu.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya utotoni ni nyakati za likizo tulipokuwa tukisafiri kuenda kijijini kutembelea bibi. Nakumbuka harufu ya udongo baada ya mvua ya kwanza na jinsi tulivyokuwa tukikimbizana kwenye mashamba ya mahindi bila viatu. Jioni zilikuwa za kipekee sana. Sote tulikuwa tunakaa karibu na moto na kuni huku bibi akituhadithia hadithi za kale zenye mafunzo ya maisha. Ladha ya mazishi. Ladha ya maziwa freshi na viazi vitamu vilivyochomwa motoni bado iko mdomoni. Mwangu hadi leo, uhuru ule wa kucheza porini na upendo wa dhati, wa familia ulinitengenezea msingi wa amani na furaha ambayo unanipa, nguvu hata sasa nikiwa mtu mzima.

Siku yangu ya kuzaliwa ni wakati muhimu wa tafakari na shukrani kwa zawadi ya uhai. Mimi hupendelea kuisherehekea kwa utulivu nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Tukifurahia chakula cha nyumbani, hasa pilau huku na kuku na keki ya choleti. Yenye ladha nzuri. Nakumbuka sherehe yangu ya miaka ishirini liyokuwa ya kipekee sana. Kwa sababu wapendwa wangu waliniandalia sherehe yenye dhifa ya kushtukiza iliyojaa kicheko. Kwa mwaka ujao, ndoto yangu ni kupokea zawadi ya kitabu, kipya, cha hamasa au safari fupi ya kitalii. Muhimu zaidi, siku hii hunipa nafasi ya kujiekea malengo mapya nikiwa nimezungukwa na upendo wa dhati kutoka kwa wale. Wanao nidhamini zaidi maishani.

Ndiyo, mimi napenda sana kuimba muziki una nguvu ya pekee ya kugusa roho na kueleza hisia ambazo maneno matupu hayawezi kufafanua. Kwangu mimi kuimba ni kama kupumua. Kunanipa amani ya ndani na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Ingawa huenda sauti yangu isiwe ya kuvutia kama ya waimbaji maarufu duniani bado mimi hufurahia kuimba nikiwa peke yangu labda bafuni au wakati nikifanya kazi ndogo za nyumbani. Muziki huunganisha watu na kila neno ninatamka kwa wimbo hunifanya nijihisi hai zaidi na mwenye furaha tele. Ni kipaji na burudani ya ajabu inayoboresha maisha yangu kila siku.

Chumba changu chakulala ni sehemu tulivu na yenye ukubwa wa wastani inayo pendeza sana. Kuta zake zimepakwa rangi ya blue hafifu inayo toa hisia ya amani na utulivu kila ninapoiangalia. Katika katikati ya chumba kuna kitanda kikubwa cha mbao chenye gordoro laini na mashuka meupe yanayo nifanya nijihisi kama niko mwawinguni. Nikichungulia dilishani naweza kuona bustani nzuri yenye miti ya kijani inayo cheza na upepo wa usu wa asubuhi. Kitu ninacho kipenda zaidi chumbani kwangu ni lafu ndogo ya vitabu iliyo karibu na kitanda. Ni hazina yangu ya maarifa na burudani. Kwa kweli, chumba hiki ni kimbilio langu la kamili la kupumzika na kupunga na kupunga hewa safi, kujiskia buheri wa afya, ninapopumzika na kutulia ili kupata nguvu mpia ya kuendelea na kazi kesho yake.

Kwa kweli, chakula ninachokipenda zaidi kula jioni ni wali wa nazi uliopikwo kwa ustadi na mchuuzi mzito wa samaki wa kupaka. Latha ya nazi inayovutia ikichanganywa na viungo asilia. Kama binzali na tangawizi hunifanya nijihisi mwenye fulaha baada ya siku ndefu ya kazi. Mala nyingi mimi hupenda kuogeza boga boga za kijani pembeni na glasi ya juisi baridi ya ukwaju ili kukamilisha mlo huo. Huu ni mlo mwepesi kiasi ambao haunifanyi nijihisi mzito wakati wa kulala. Bali, unanipa nguvu na utulivu wa kutosha. Kula chakula hiki jioni ni kama zawadi tahamu ninayojipatia kila mwisho wa siku.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa wa kutembea kwa miguu, hasaa nyakati za jioni jua linapopungua ukali wake. Kwangu mimi, kutembea siyo tu njia ya usafiri, bali ni fursa ya pekee ya kutuliza akili na kufurahia ulimwengu unaonizunguka kwa utulivu. Huu ni wakati wangu wa kutafakari mipango yangu, kusikiliza sauti za ndege na kuvuta hewa safi ambayo mara nyingi huikosa nikiwa ofisini. Aidha, kutembea kunanisaidia kuweka mwili wangu katika hali ya uchangamfu na afya bora bila kuhitaji vifaa ghali. Kila hatua ninayopiga, hunifanya nijihisi huru mwenye nguvu mpya na kuunganishwa zaidi na mazingira asilia ya mtaa wangu. Mimi hupenda sana kutembea kwa mguu hasaa ninapotoka kazini, huelekea nyumbani, nikitembea polepole, kwa mwendo unaonisaidia kunyoosha na kunyoosha viungo ili kuwa na mwili mwenye afya.

Ingawa mimi hupenda kula chakula bora cha nyumbani, mara chache mimi hufurahia sana kula chakula cha haraka kama vile pizza au chipsi, kuku. Sababu kuu ya kupenda chakula hiki ni urahisi wake, hasaa siku ambazo nimechoka sana kufuatilia harakati za kukamilisha kazi nyingi kwa wakati mmoja. Hata hivyo, mimi hujitahidi kutofanya hili jambo kuwa tabia ya kila siku ili kulinda afya yangu na kuepuka msongamano wa mafuta mwilini. Mara nyingi mimi huchagua kula chakula cha haraka jioni kama zawadi ndogo baada ya wiki ndefu ya kazi ngumu au matembezi marefu ya miguu mtaani. Ladha yake ya kipekee hunipa msisimko wa muda na kuniridhisha kabisa kabla ya kupumzika chumbani kwangu.

Mimi hupenda kuenda sinema mara chache kwa mwezi hasaa pale filamu mpya ya na yenye kusisimua inapotokea. Kuenda sinema kwangu ni tukio maalum ambalo hutoa fursa ya kipekee ya kutazama katika ulimwengu wa hadithi kupitia skrini kubwa na mifumo ya sauti yenye nguvu. Kawaida, mimi hupendelea kuenda wikendi nikiwa na marafiki zangu ili kuweza kubadilishana mawazo na kucheka pamoja baada ya filamu kuisha. Harufu ya bisi na mazingira ya giza yenye utulivu hunisaidia kusahau changamoto za kazini na kupata burudani ya kweli. Ingawa naweza kutazama filamu nikiwa chumbani kwangu, uzoefu wa sinema unabaki kuwa bora na wenye kuleta msisimuko usioelezeka kila wakati. Ninaposherekea kutazama filamu hizi na marafiki zangu nje ya nyumbani.

Ndiyo, mimi na hupenda sana kuangalia nyota nyakati za usiku tulivu. Kwangu mimi kutazama anga la usiku ni fursa ya pekee ya kutafakari ukuu wa ulimwengu nikiwa nimejisitiri kwenye bustani yangu. Hii ni burudani inayotoa amani ya ajabu moyoni na kunisaidia kusahau changamoto za kazi za kutwa nzima. Mara nyingi, mimi hupenda kufanya hivi baada ya kula chakula cha jioni kama vile wali wa nazi. Kisha kupumzika nje kabla ya kuelekea chumbani kwangu. Mwanga hafifu. Wa nyota unanivutia sana na kunifanya nijihisi mwenye furaha na utulivu wa hali ya juu. Ni uzoefu wa kustaajabisha unaounganisha roho yangu na asili kila siku.

Kitu ni nacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni utamaduni wake wa ushirikiano na mazingira yanayo dhamini ubunifu wa kila mfanyakazi. Katika shirika hili na jihisi kuwa sehemu ya familia kubwa ambapo kila mmoja yupo tayari kusaidiana kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu. Ninadhamini sana jinsi uongozi unavyo weka kipaumbele usawa na fursa za kujiendeleza kitawaluma kupitia mafunzo mbalimbali. Mazingira haya yananipa motisha ya kuamuka kila asubuhi nikiwa na shauku ya kutoa mchango wangu kwa ufanisi. Zaidi ya yote, shirika langu linajali ustawi wa wafanyakazi, jambo linalo nifanya nijivunie kuwa mmoja wanachama wa timu hii yenye mafanikio makubwa.

Mimi ni mtu wa asubuhi. Kwa hivyo napenda sana kuamka na jua kuliko kulala mapema. Kuanza siku yangu, mapema kunanipa fursa ya kuona macheo mazuri ya jua kutoka dirishani mwa chumba changu cha kulala. Ambacho kina kuta za blu hafifu na kitanda cha mbao chenye golodoro laini. Wakati huu wa utulivu mimi hupanga ratiba madhubuti na kungawa majukumu makubwa katika vipande vidogo ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati. Hii hunifanya ni furahie zaidi mazingira ya shirika langu baada ya siku yenye ufanisi mimi hupunguza na kupumzika jioni kwa kula wali. Ili kuwa ni micheko sana maana nyingi hufurahia chakula cha haraka kama pizza kabla ya kuenda cinema au kutazama nyota.

Kinachonifanya nifurahie sana ni wakati wa utulivu ninaotumia na watu ninaowapenda. Tukicheka na kubadilishana hadithi bila shinikizo lolote la dunia. Pia napata fursa na furaha ya kipekee ninapofanikisha malengo madogo niliyojiwekea. Iwe ni kusoma kitabu kipya au kujifunza ujuzi fulani, kwani inanipa hisia ya kukua. Mazingira ya asili kama vile kutazama machweo ya jua au kusikia sauti ya mvua. Hunipa amani ya ndani isiyo na kifani. Zaidi ya yote kusaidia mtu mwingine na kuona tabasamu usoni mwao. Ndicho kitu kinachonipa ridhiko la dhati na furaha inayodumu moyoni mwangu kwa muda mrefu.

Mchana huu ni mzuri sana na wenye tulivu unanikumbusha jinsi nilivyo muhimu kusimama kidogo na kuvuta pumzi katika katikati ya majukumu ya siku. Katikati sahii za mchana napata fursa kwa kutazama kwa mwanga wa jua unavyo ng'aa miti na kusikia mshindo wa maisha ukiendelea kote mishati yangu inapo ongezeka kwa kikombe chachai moto au mazungumzo mafupi na rafiki. Ni wakati wa kutathmini mafanikio madogo ya asubuhi na kujipanga kwa ajili ya jioni. Mchana kwangu una maanisha fursa ya kuendelea kufuata ndoto zangu kwa bidii. Huku nikitambua dhamani ya kila dakika inayo pita. Ni baraka kuwa hai na kuona uzuri wa ulimwengu huu.

Neno kongamano linawakilisha mkusanyiko rasmi wa watu wenye malengo taaluma au maslahi yanayofanana kwa ajili ya kujadili mada maalumu. Katika mazingira ya kitaaluma, kongamano hutumika kama jukwaa la kubadilishana mawazo matokeo ya tafiti na mbinu mpya za kutafuta changamoto zilizopo. Ni sehemu ambapo wataalamu hukutana ili kukamilisha mahusiano ya kikazi na kupata uelewa mpana wa mwelekeo wa sekta zao. Mara nyingi makongamano hujumuisha hotuba kuu mijadara ya kikundi na walsha ambazo huchochea ubunifu na ushirikiano. Kupitia mchakato huu, washirika hupata fursa ya kujiendeleza fikira na kupanua wingo wao wahalifa katika mazingira ya kijamii na kitaaluma.

Habari yako ni salamu ya kimsingi na muhimu sana katika lugha ya kiswahili. Inayotumika kuanzisha mazungumzo na kujenga daraja na mawasiliano kati ya watu wawili au zaidi. Salamu hii hubeba maana pana zaidi ya maneno yenyewe. Kwani inaashiria heshima kujali hali ya mwenzako na nia njema ya kutaka kujua maendeleo ya mtu wa kiakili kimwili au kijamii. Katika utamaduni wa waswahili, kuulizana habari ni sehemu ya uungwana inayo saidia kulegeza mazingira kabla ya kuingia kwenye mada kuu. Nin eno linalo unganisha jamii likionyesha kuwa kila mmoja ana dhamani na maisha yake yanajaliwa na wengine katika mazungumzo na mzunguko wa kila siku.

Badae hubeba dhamana dhana ya wakati ujao, likiashiria kipindi chochote kuanzia sasa hivi hadi mwisho wa nyakati. Katika maisha ya kila siku neno hili, hutumika kama ahadi ya kutengeleza jambu fulani au matumaini ya kukutana tena na mtu mwingine. Ikionyesha kuwa wakati uliopo, si kikomo cha mahusiano au kazi zetu.

Tutaonana baadaye ni kielelezo cha matumaini na mwendelezo wa mahusiano ya kijamii katika utamaduni wa swahili. Salamu hii ya kuagana haimaanishi mwisho bali ni ahadi ya hakika ya kukutana tena katika wakati ujao. Iwe ni saa chache zijazo au siku nyingine inajenga mazingira ya usalama na faraja ikiondoa hofu ya kutengana kwa kudumu. Katika ngazi ya kisaikolojia, maneno haya huacha mlango wazi wa ushirikiano na urafiki yakisisitiza kuwa thamani ya mtu uliepishana naye bado ipo. Ni kauli ya kuungana inayopunguza uzito wa kuagana na kuweka msingi wa muunganiko mpya wa kijamii hapo mbeleni.

Tatizo inarejelea hali, jambo au kikwazo kinachovuruga utaratibu wa kawaida na kuhitaji ufumbuzi wa haraka ili kurejesha utulivu. Katika maisha ya kila siku matatizo yanaweza kutokea katika nyamja mbalimbali kama vile uchumi afya mahusiano au teknolojia na mara nyingi huleta changamoto za kifikra na kihisia. Ingawa tatizo huonekana kama jambo hasi kisaikolojia linachukuliwa kama fursa ya kujifunza, kukuza ubunifu na kuimarisha ustahimilivu wa mwanadamu.

Jioni inalejea na kulejelea kipindi cha mwisho wa mchana kuelekea usiku. Kuanzia jua linapoanza kupungua makali hadi giza linapo ingia. Ni wakati muhimu wa mpito a mbapo mshindi mshindo wa kazi na pilka pilka za mchana huanza kutulia. Ukitoa nafasi kwa mapumziko na tafakali ya siku nzima. Katika jamii nyingi, jioni ni muda wakukutana na familia kushiriki mulo wa pamoja na kuimalisha vifungo vya kijamii baada ya majukumu ya kimaisha. Kisaikorojia, jioni huleta hali ya utulivu na amani ikitayalisha mwili na akili kwa ajili ya usingizi.

Mguu nineno linarorejelea kiungo muhimu cha mwili wa binadamu au mnyama kinacho tumika kwa ajili ya kutembea, kukimbia na kutua msaada wakuhimili uzito wa mwili mzima. Katika baorojia ya binadamu, mguu unajumuisha sehemu kukuanzia nyonga, paja, goti, muundi, hadi wawayo na vidore. Vikiwa vimeunganishwa na mifupa misuli na mishipa inayofanya kazi kwa uratibu mkubwa. Zaidi ya kazi ya kifizikia mguu unamaana pana ya kistiali katika luga. Kwa mfano, unaweza kushilia, kuhashilia upatikanaji wanafasi au ushawishi katika jambo flani.

Nyama ya ngombe ni chanzo kikuu chaplotini na virutubishi muhimu duniani inayatokana na mifugo ya ngombe walio komala. Inasafishwa na inasifiwa kwa utajiri wake wa mandini ya chuma, mizinki na vitamini ambavyo ni muhimu kwa afya ya damu na mfumo wa neva. Katika nyanja ya upishi nyama hii hugawanywa katika sehemu mbalimbali kama vile minofu, mbavu na nundu. Kila moja ikiwa na ratha na ulaini wakipekee, kulingana na mbinu ya mapishi inayo tumiwa. Iwe ni kuchoma kukaanga au kuchemsha zaidi ya lishe nyama ya ngombe inanafasi kubwa katika tamaduni na sherehe za kijamii ikionyesha ukalimu na utajiri.

Neno 'ndiyo' ni kiwakilishi cha kukili, kukubali au kuthibitisha jambo ambalo limeulizwa au kupendekezwa katika mazungumzo ya kila siku. Katika lugha ya kiswahili neno hili hubeba nguvu ya kisheria na kijamii. Kwani linasimama kama mkataba wa kifikira kati ya mazungumzaji na msikilizaji. Likionyesha rithaa na ushirikiano, zaidi ya kuwa jibu la mkato ndiyo uashilia utayali wa mtu kuajibika au kuafiki hoja iliyotolewa iliyotolewa na hivyo kujenga uaminifu katika mahusiano.

Bajeti ni neno linalo maanisha mpango mkakati wa kifedha unaokadilia mapato yanayo tarajia na matumizi yanayo pangwa kwa kipindi maalum. Iwe ni kwa mtu binafsi, familia, kampuni au serikali bajeti ni chombo muhimu cha usimamizi kinacho saidia kudhibiti mzunguko wa fedhs kuzuia matumizi yasiyo ya lazima na kuhakikisha kuwa rasilimali chache zinaelekezwa kwenye vipaumbele muhimu zaidi. Katika ngazi ya kimataifa, bajeti huonyesha mwelekeo wa kiuchumi na sera za maendeleo huku katika ngazi ya mtu binafsi hujenga nidhamu vya kifedha na kuwezesha uwekezaji wa akiba kwa njia inayofaa na kwa ajili ya malengo ya muda mrefu.

Matunda ni neno linalorejelea sehemu ya mmea inayozaliwa kutoka kwa ua na kubeba mbegu ikiwa ni chanzo kikuu cha vitamini, madini na nyuzi lishe. Muhimu kwa afya ya binadamu katika nyanja ya lishe matunda kama machungwa maembe na ndizi husifika kwa kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili na kuzuia magonjwa mbalimbali kupitia vidoa sumu. Vilivyomo ndani yake zaidi ya za maana ya kibayalojia neno hili hutumika kihistoria kumaanisha matokeo chanya, faida au mafanikio yanayotokana na juhudi, kazi ngumu au uwezekano na uwekezaaji fulani uliofanywa kwa muda mrefu. Hivyo matunda yanawakilisha mtu utamu wa maisha kifizikia na kifikra ya kitu kumbusha umuhimu wa kulea na kusubiri kabla ya kufurahia mavuno.

Neno kahawia linarejelea langi ya asili inayofanana na udongo ngome la mti au mbegu za kahawa zilizokaangwa na ni rangi inayopatikana kwa kuchanganya rangi za msingi kwa namna ya pekee. Katika ulimwengu wa kisaikolojia kahawia huwakilisha utulivu, usalama na uaminifu ikitoa hisia ya kuwa na mzizi imara ardhini.

Maji ya matunda ni kinyuaji cha asili kinacho patikana kwa kutoa bimiminika kutoka kwenye matunda mabichi kupitia mchakato wakukamua au kusaga. Kinyuaji hiki ni maarufu duniani kote kutokana na ladha yaketl tamu na uwezo wake wakuburudisha mwili. Huku kikisambaza vitamini na madini muhimu kwa haraka mwili. Kina kithamani maji ya matunda huchukuliwa kama mbadara mzuri wa vinyuaji vya sukari ya bandila na mbadia kwani ya nasukari ya asili na vitamini vinavyo saidia kuupa mwili nishati na maji.

Ni langi angavu inayofanana na mwanga wa jua, dhahabu au kiungo maalufu cha binzali. Katika ulimwengu wa kisaikorojia, rangi hii mara nyingi huhusishwa na furaha nishati chanya na matumaini ikiaminiwa kuwa na uwezo wa kuchangamsha akili na kuongeza umakini wa umwanadamu. Katika asili, majano huonekana kupitia maua mengi na matunda yalioiva ikitoa ishala ya utajiri na ukalimu wa mazingila.

Kwakua katika ulimwengu wa leo wa kiteknolojia ninalejilea mchakato wakuhamisha data faili au programu kutoka kwenye mfumo wambali kama vile saver ya mtandao au wingu kwenda kwenye kifaa cha ndani kama simu au kompyuta. Kitendo hiki ni uti wa mgongo wa matumizi ya intaneti, kilicho ruhusu watumiaji kupata barua na habari burudani na zana za kazi papo hapo ili wazitumie hata bila muunganisho wa moja kwa moja wa mtandao baadae.

Kufanya kazi inarejelea utendaji wa makusudi wa shughuli za kimwili au kifikra au lengo la kuzalisha matokeo fulani. Kutoa huduma au kutimiza wajibu wa kimaisha. Katika maktaba na muktadhari na muktasari wa kijamii na kiuchumi kufanya kazi ni msingi wa maendeleo ya mwanadamu na chombo kikuu cha kupambana na umaskini kutoa hadhi na kujenga nidhamu ya binafsi. Kazi humwezesha mtu kutumia vipaji na ujuzi wake kuboresha mazingira yanayo mzunguka huku ikimpatia kipato cha kujikimu na mahitaji muhimu. Zaidi ya kipato kitendo cha kufanya kazi hutoa utulivu wa kisaikolojia kupitia hisia za mafanikio na kuchangia katika ustawi wa jamii nzima.

Jumamosi ni neno la kiswahili ninalomaanisha siku ya kwanza ya juma kulingana na utaratibu wa hesabu ya siku katika utamaduni wa waswahili. Ingawa katika kaleda nyingi za kimataifa uhesabu kama siku ya sita jina hili linametokana na mchanganyiko wa neno la kialabu, juma na neno la kiswahili mosi. Kihistoria, hesabu hii inaanza baada ya siku kuu ya ibada ya ijumaa. Hivyo, jumamosi inakua siku ya kwanza ya kazi au mzunguko mpya. Kijamii, jumamosi ni siku muhimu ya mapumziko sherehe kama halusi na shuguri za kijamii ikiashilia mwanzo wa mapumziko ya mwisho wa wiki baada ya majukumu ya kiofisi.

Neno saba ni nabali inayofuata sita na kutangulia nane. Ikiwa na maana kubwa sana katika nyanza na nyanja za kijamii kidini na kihistoria ndani ya utamaduni wa kiswahili. Asili ya neno hili ni ya kialabu na linawakilisha ukamilifu wa katika imala na imani nyingi. Kwa mfano, nana ya mbingu saba au siku saba za juma.

Jumapili ni neno la siku ya pili ya juma katika mfumo wa hesabu wa waswahili. Lilikuwa limetokana na muunganiko wa neno la kiswahili juma. Inaro maanisha mkusanyiko na neno la kiswahili pili. Inaromaanisha mbili. Ingawa katika kalenda ya kimataifa ya geografia inachukuliwa kama siku ya kwanza au ya saba katika utamaduni wa Afrika mashariki. Jumapili inafuata jumamosi ambayo ndiyo siku ya kwanza. Siku hii ina umuhimu mkubwa kijamii na kidini. Ni siku kuu ya mapumziko na ibada kwa waumini wa kikristu duniani kote. Kijamii jumapiri huashiria utulivu muda wa familia na maandalizi ya kuaza juma jipya ya kazi au masomo kuanzia jumatatu.

Neno mbili ni kivumishi cha idadi katika lugha ya kiswahili kinachowakilisha kiasi cha vitu viwili kikiwa na asili ya neno la kibantu. Katika mfumo wa sarufi, neno hili hubadilisha kulingana na ngeli ya nomino inayorejelewa. Kwa mfano, tunasema watu wawili, miti miwili au nyumba mbili. Dhana ya mbili ni muhimu sana katika maisha ya binadamu kwani huashilia uwili au jozi kama vile macho mawili mikono miwili na ushirikiano kati ya pande mbili kijamii na namba hii inawakilisha usawa urafiki na mahusiano ikisisitiza kuwa jambo lolote imara mara nyingi uji uhitaji mashi mshirikiano wa pili ili kukamilisha na kukamilika na kuleta tija katika jamii.

Neno usiku ni kipindi cha muda wa kati ya kutua kwa jua na kuchomoza kwake, ambapo mwanga wa asili hupotea na giza kutanda duniani. Katika muktadha wa kibayorojia, huu ni wakati muhimu wa papumziko na usingizi kwa binadamu na vyumbe wengi. Huku ukiwa muda wa shuguli kwa vyumbe wa usiku kijamii, usiku huwashilia utulivu, tafakali na faraga ya familia. Katika fesihi na fasihi ya kiswahili, usiku utumiwa mara nyingi kama sitiali ya mambo ya asili, changamoto au kipindi cha kusubili alfajili mpya. Ni sehemu ya mzunguko wa kimaumbile unaowezesha dunia kupoa na viumbe kulejesha nishati baada ya shuguri za mchana.

Bei gani ni kilai cha kuuliza katika lugha ya kiswahili kinacho tumiwa na mnunuzi anapotaka kufahamu thamani ya kifedha au gharama ya bidhaa au huduma fulani. Neno bei lina asili ya kiarabu likimanisha thamani iliyoekwa sokoni na gani ni kiulizi kinacho tofautisha na kinacho tafuta ufafanuzi wa aina au sifa. Katika muktadhari na mkutadha wa kibiashara na kijamii, kilai hiki ni msingi wa mchakato wa majadiliano na upakataniji wa huduma. Huu ni muanzo wa mazungumzo ya kibiashara ambapo mara nyingi ufuatiwa na mchakato wa kupatana, ili kufikia makubaliano ya bei na haki. Matumizi ya kilai hiki yanakishi na kuhakikisha muingiliano wa kila siku katika masoko, maduka na hata katika biashara za kisasa za kidigitali. Ya kionyesha hitaji la uwazi na ubadilishaji wa thamani kati ya pande mbili.

Neno maendeleo inarejelea mchakato wa mabadiliko chanya kutoka hadi hali duni kuelekea hali bora zaidi katika nyaja mbalimbali za maisha ya binadamu. Katika mkutadha wa kimataifa na kitaifa, neno hili hujumuisha ukuaji wa kiuchumi uboreshaji wa miundo mbinu na upatikanaji wa huduma bora za kijamii kama elimu na afya. Hata hivyo maendeleo ya kweli hayapimwi kwa majepo.

Polepole, nikielezi cha namna katika luga ya kisuhili kinacho elezea utendaji wajambo kwa kikasi ndogo, utulivu na umakini bila haraka. Zahidi ya kuwa maelezo ya muendo kilai hiki kimebaki na kubeba falsafa nzito ya maisha katika utamaduni wa mashaliki ya Afrika. Kikisisitiza ufumilivu na ustahimilifu medhali mahalufu isemayo haba na haba hujaza kibaba. Uendana na dhana hii ikifundisha kuwa mafanikio makubwa yanapatikana kwa hatuwa ndogo za uhakika. Kijamii polepole utumika kuonyesha na kuonya dhidi ya kukulupuka. Ikiaminiwa kuwa haraka haraka haina baraka.

Neno uamuzi lina rejelea kitendo cha kuchangua mwelekeo fulani wa utekelezaji miongoni mwa machaguo kadhaa yanayopatikana baada ya kufanya tathmini ya kina. Katika maisha ya kila siku, uamuzi ni nguzo muhimu ya uongozi na uwajibikaji. Binafsi, kwani huaminiwa na kuamua hatma ya mtu au taasisi?

Neno bonyeza ni kitendo katika lugha ya kiswahili kinachomaanisha kutumia nguvu kiasi mara nyingi kwa kidole ili kusukuma kitu ndani au chini ili kuleta matokeo fulani. Katika ulimwengu wa sasa, wa teknolojia neno hili limepata umaarufu mkubwa ikirejelea matumizi ya vifaa vya kielektroniki kama simu, kompyuta na rimoti. Unapobonyeza kitufe, unakamilisha mzunguko wa kiumeme unaotuma ishara ya kutekeleza amri maalumu. Kijamii, neno hili huashiria kuanza kwa mchakato. Iwe ni kuwasha mashine kupiga simu au kutoa idhini ya muamala wa kifedha. Ni neno linalounganisha binadamu na mitambo ili kuwakilisha urahisi wa kupata huduma kwa kugusa tu.

Neno sema ni kitendo cha msingi katika mawasiliano ya binadamu kinachohusisha utoaji wa sauti maneno au ujumbe ili kufikisha fikra, hisia, au taarifa fulani kwa wengine. Katika lugha ya kiswahili, neno hili hubeba maana pana kulingana na muktadha. Linaweza kumaanisha kuzungumza kueleza au kutoa ushahidi kuhusu jambo fulani. Kijamii uwezo wa kusema ni nyezo muhimu ya kujieleza na kudai haki. Huku pia likiwa daraja la kujenga maelewano kati ya watu aidha. Sema hutumika kama salamu ya kirafiki au mwaliko wa kuanzisha mazungumzo ikionyesha wazi na utayari wa kusikiliza. Ni kitendo kinachotofautisha binadamu na viumbe wengine, kikiwezesha, kuridhisha, maarifa, tamaduni na historia kutoka kizazi kimoja hadi kingine.

Neno sasa nikielezi cha wakati katika luga ya kiswahili kinacho lejelea muda uliopo, yani wakati huu, huu, tunao zungumza, au kipindi cha hivi karibuni katika falsafa ya maisha. Neno hili inawakilisha uhalisia wakipeke ambao, binadamu nao tofauti nayaliopita ambaho hayawezi kubadilishwa au ya jayo wambayo haya julikani.

Neno basi ni mojawapo ya maneno yenye matumizi mengi na mapana zaidi katika lugha ya kiswahili. Nikifanya kazi kama kiunganishi kihishi au kielezi kulingana na muktadha wa mazungumzo. Mara nyingi hutumika kuhitimisha hoja, kuonyesha matokeo ya jambo lilotangulia au kuwazisha wazo jipya baada ya kumalizia lingine. Kijamii, neno hili hubeba uzito wa kutosheka au kukubali hali fulani. Kwa mfano, inapotumika peke yake linaweza kumaanisha inatosha au imekashika. Eitha katika falsaha na fasihi simulizi na masimulizi ya kawaida basi hutumika kama kiungo muhimu kinachoshikilia mtililiko wa matukio.